Ninapo furahi sana, ninapo kuwa na familia yangu na marafiki wangu kufanikisha kazi niliopewa kama lengo au kuona matokeo mazuri ya jitihada zangu Pia shughuli ndogo kama kusoma kitabu kizuri, kuona filimo nzuri, kusikiliza mziki ninaoupenda au kutumia muda wa starehe kunieka katika hali nzuri ya furaha na utulivu wa akili.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutumia muda na familia na marafiki Tunasherekea kwa pamoja kwa chakula kizuri, keki na michezo ndogo au burudani Pia nifursa ya kutafakari mafanikio yangu kueka malengo mapya na kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha Sherehe hizi hunipa furaha, mushkamano na kumbukumbu nzuri.

Napenda kusema kwamba nina kipawa cha ubunifu wa uwezo wa kushirikiana na wengine. Ubunifu hunisaidia kupata suluhisho la haraka na bora katika changamoto mbalimbali. Huku ushirikiano ukiniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga mahusiano mazuri na wenzangu. Kwa kutumia vipawa hivi, inafanya kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kikazi kwa ufanisi.

Kitu kinachofanya mji wangu wa kuzaliwa kuwa wa kipekee ni kuwa ni mahali penye historia na utamaduni wa kipekee. Nilikuwa nikicheza mitaa yake nikitembea karibu na mashamba na masoko ya kijiji na kushuhudia tamaduni za wazee wetu. Hadithi inayonivutia zaidi ni jinsi jamii yetu ilivyo shirikiana katika kusherehekea sherehe za jadi ambapo kila mtu alichangia, akisaidia wenzao na kuhakikisha kila sherehe inafanikiwa.

Zoea nzuri niliojenga ni kusoma au kupanga siku yangu kila asubuhi. Hii imenisaidia kuwa na nidhamu, kufanya kazi kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia zoea hili hunisaidia kuweka malengo wazi, kujipanga vyema na kuhakikisha ninakamilisha majukumu yangu kwa wakati. Kwa hivyo, ni zoea linaloboresha maisha yangu binafsi na kazini.

Kila siku natumia njia ya basi au natembea kwa miguu kuwasili shuleni. Njia hii inanisaidia kufika kwa wakati ni rahisi na mara nyingi hunipa nafasi ya kupumzika au kutafakari mawazo yangu wakati wa safari. Pia kuchagua njia hii kuna nisaidia kudumisha usalama na kutumia muda wangu kwa ufanisi.

Tabia ninayoipenda sana kwa watu ni tabia ya heshima na ukarimu. Watu wanao onyesha heshima, kusikiliza kwa makini na kusaidia wanapoweza wananifanya nijisikie vizuri na kunivutia kushirikiana nao. Tabia kama hizi pia hunisaidia kujenga mahusiano mazuri, kuhamasisha mshikamano na kufanya mazingira ya kazi au maisha ya kila siku kuwa mazuri zaidi.

Ndiyo, ninaona nina kipawa cha ubunifu ubunifu wangu huonekane pale ninapo shugulika na changamoto nikitafuta njia mbadala za kutatua tatizo kubuni mradi au kupanga shuguli kwa namna ya kipeke ubunifu huu hunisaidia pia kushirikiana na wengine kwa njia bora, kufanya kazi kwa ufanisi na kupata matokeo mazuri ya sio ya kawaida.

Ninapokuwa na msongo wa kazi najaribu kwanza kupanga upya majukumu yangu na kuweka vipaumbele ili kupunguza mzigo. Pia napumzika kwa muda mfupi, nafanya mazoezi mepesi au napumua kwa utulivu ili kutuliza mawazo. Nikiweza nazungumuza na mwenzangu au msimamizi wangu ili kupata msaada au ushauri.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu kunipa fursa ya kujifunza utamaduni tofauti. Nina hamu pia ya kugundua ladha mpya mdomoni na kupanua uzoefu wangu wa upishi. Kujaribu vyakula vipya, hunifanya nifurahie chakula zaidi na kuniongezea shauku ya kugundua mambo mapya.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni somo la sayansi. Kwa sababu lilinisaidia sana kufikiria kwa kina, kuelewa mambo mapya na kujieleza vizuri. Pia mwalimu aliyenifundisha alifanya somo hilo liwe la kuvutia na rahisi la kueleweka. Jambo lililofanya nipende kujifunza zaidi.

Mafunzo yanayo weza kunisaidia kukuza zaidi kazini ni mafunzo yanayo husiana na kuboresha ujuzi wangu wa kitaaluma kama mafunzo ya teknolojia, uongozi au mawasiliana bora kazini. Mafunzo haya yange nisaidia kuongeza ufanisi kazini, kujiamini zaidi na kuchangia kwa kiwango cha juu katika timu na shirika kwa ujumla.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba Kuwahi kunanisaidia kuwa tayari, mapema, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya shughuli zangu kwa utulivu na ufanisi Pia ninaamini kuwahi ni ishara ya nidhamu na heshima kwa wengine.

Wakati wajua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba. Pia napenda kunywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Napenda kuvaa mavazi meupe. Pia napenda kupumzika, kusikiliza mziki au kufanya shugli nye pesi zinazo saidia mwili kubaki katika hali mzuri bila kuchoka sana.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni salama, wa haraka na pia ni rahisi kutumia. Mfumo huu hunisaidia kulinda taarifa binafsi, kuzuia watu wasio husika kufikia vifaa vyangu na kunipa amani ya akili kuhusu usalama wa taarifa zangu.

Mara nyingi, umeme unapokatika mimi hujaribu sana kubaki mtulivu na kutumia mwanga wa dharura kama tochi au simu yangu. Pia napanga shuguli zisizo hitaji umeme kama kusoma, kuzungumza na familia au kupumzika. Ikiwezekana, nahakikisha vifaa vyangu viko salama na nasubiri umeme urudi. Huku nikiendelea na shuguli mbadala kwa utulivu.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa si rahisi sana. Siku hiyo ningetumia muda kuzungumuza na familia, kusoma vitabu, kufanya shughuli za nyumbani, au kutembea nje kufurahia mazingira. Kuishi bila teknolojia kwa muda mfupi, husaidia kupumzisha akili, kujitambua zaidi, na kuthamini matumizi ya teknolojia kwa njia yenye uwiiano.

Ndiyo, nimewai kushiriki katika kazi za kujitolea. Napenda kufanya kazi hizi kwa sababu hunipa fursa ya kusaidia wengine, kuchangia maendeleo ya jamii na kujenga mshikamano kati ya watu. Pia kazi ya kujitolea hunifundisha uvumilivu, ushirikiano na kunifanya nijisikie furaha na kuridhika kiakili kwa kuona matokeo chanya ya jitihada zangu.

Natumia simu yangu kila siku kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe, kutumia mitandao ya kijamii na kupata taarifa muhimu kupitia mtandao. Pia natumia simu kwa kazi au masomo kama kusoma barua pepe, kupanga ratiba na kujifunza vitu vipya. Kwa ujumla, simu hunisaidia kurahisisha maisha yangu, kuokoa muda na kuwasiliana na urahisi na watu mbalimbali.

Kila mwanzo wa wiki, napanga ratiba yangu kwa kueka vipaumbele, kubainisha majukumu muhimu na kugawanya muda kwa kila kazi. Pia, ninaweka muda wa mapumziko na shuguli zisizo za kazi ili kuepuka uchovu. Kupanga hivi, kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kukamilisha majukumu kwa wakati na kwa kudumisha usawa kati ya kazi na maisha ya binafsi.

Ninapojaribu kufanya marafiki wapya, kwanza ninajitahidi kukuwa mwenye furaha na mkarimu, kusikiliza wengine kwa makini na kuonyesha heshima. Pia ninashiriki katika shughuli za kijamii au za kazi ili kukutana na watu wapya na kujenga uhusiano wa kweli. Kwa kufanya hivyo, ninaunda marafiki wa kudumu, wanaonisaidia, uaminifu na mshikamano mzuri.

Mimi kwa kawaida napenda kucheza na marafiki zangu, wa karibu, au ndugu zangu. Hii ni kwa sababu tunafahamiana vizuri. Tunaweza kufurahia michezo pamoja na kushirikiana kwa urahisi. Kucheza pamoja kunatufanya tuwe na furaha, kuboresha mshikamano wetu na kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja.

Ndiyo, napenda sana kuogelea. Kuogelea hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu, na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuuchosha mwili. Napenda zaidi kuogelea wakati wa jua kali, kwa sababu maji hunipa baridi, na kunifanya nijisikie nikiwa uhuru na mwenye furaha.

Ninako kutala na tatizo kazini kwanza nalichambua kwa makini ili kuelewa chanzo chake. Kisha napanga sulihisho zinyazo wezekana na kuchukua hatua ya kwanza kwa utulivu. Ikiwa ni tatizo ngumu naweza kushirikisha wenzangu au msimamizi kupata ushauri au sulihisho bora zaidi. Kwa njia hii, si tu ni natatua tatizo bali pia najifunza kuboresha ujuzi wangu, wakukabiliana na changa changa chagamoto za kazi.

Napenda shirika langu kwa sababu linaweka mazingira mazuri ya kazi ya nayo himiza ushirikiano, heshima na wasiliano ya wazi. Pia napenda jinsi linavyo dhamini mchango wa kila mfanya kazi. Linatoa fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi. Na lina himiza ubunifu pamoja na uwajibikaji.

Ningependa sana kujifunza lugha mpya au ujuzi wa teknolojia. Kujifunza hili, kunanisaidia kuwa na ujuzi zaidi, kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana vyema na wengine. Pia kunanipanua mtazamo wangu na kunipa fursa ya kunifanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kikazi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama choma. Ninapenda sana chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri na hunikumbusha wakati wa kusherehekea pamoja na familia au marafiki wangu. Pia napenda jinsi kinavyoandaliwa kwa utulivu. Hasa kikiwa kimechomwa vizuri na kikiambatana na kachumbari au ugali. Kwangu hiki si chakula tu, bali ni chanzo cha furaha na mshikamano.

Mimi ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kuzingatia, kupumzika akili na kufanya kazi au kusoma kwa ufanisi. Mahali pa kimya pia hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo na kujisikia utulivu wa ndani. Hata hivo, wakati mwingine, kelele ndogo kutoka kwa marafiki au familia inaeza kuleta furaha na burudani pia.